Ni ngumu sana kwa sababu siku hizi kira kitu unafanya unafanya kwa unafanya na mtandao kama kwa kazi mimi lazima niongee na mkubwa wangu unaona kama akuna teknolojia atuwezi wasiriana juu kazi yangu ni ya hh ni ya ni ya kuenda hhh ni ya field work so inaezakua sasa inaezakua ngumu sana.

Mimi kazini hukua pekee yangu ni mimi na mkubwa wangu na kazi yangu inakuanga kwenda inje kwenda kwa bank kuangalia alarms na CCTV cameras Sasa hiyo nafasi ndiyo napenda sana na hiyo jukumu yangu nikuangalia sina jukumu ingine Hii ndiyo napenda sana.

Mimi sana sana ile mtandao natumia sana Natumia kwa simu yangu ile programu ama app yenye natumia sana ni X X Twitter mimi naitumia sana ni kiamka lazima niingie Twitter na Whatsapp hizo ndizo natumia sana. Sanasana X kwa sababu X iko na information nyingi Mimi sanasana najisugulisha na hii mambo ya cryptocurrencies hii mambo ina ya trading ya web3 so naipenda sana X kwa sababu ikona ujumbe zaidi sana.

Changamoto sana sana ni kutembea na kuabiri gari juu na naenda sina gari yangu Sasa sana sana huwa nasumbuka sana na gari Mara tu gari za huku za matatu zingine zinabeba excess, mnafinyana uko na joto, uko na mizigo Hio ndio changamoto sana sana yenye huwa napitia Lakini najikakamua tu nione kama nitanunua gari yangu.

Heee sana sana huwa natunua vitu kutoka jumia Heee Arafu bado kuna duka zenye zinauza nairobi tunatumia quotation kira kitu tunawatumia kwa simu Wanatutumia tunawasiriana Heee yani kira kitu sikuizi imekuwa mtandao imekuwa mtandao juu namtumia picha ama unaona ame post pare kwa whatsapp status Heee unamuambia hiu ni unataka na anakutumia kazi imekuwa raisi sana sikuizi.

Kwanza mimi huwa siitanzami televisheni Mi ni mutu wa youtube simu x Whatsapp hivyo mutandao mutandao mambo ya tv hiyo mimi sana sana hata nilikuwa na tv nikaperekea mamangu nyumbani Ju liko hapa situmii Nikitaka nawasha tu youtube ju hirikuwa smart tv na youtube iko kwa simu unaona sasa siitumii mimi hakuna kitu ninapenda ati kwa televisheni ata news huwa nafwatiria tu x.